Kazi gani nyumbani unayochukia, kazi ambao nachukia sana kwa sana ni kazi ya kuosha vyombo. Ambapo ni kazi ambao sipendi sana kwa sababu mara kwa mara utapata kwamba unashika vikombe, masahani, visu, na pale pale basi uneza pale unajikuta, unajiumiza hivo basi sipendi kazi sana ya kuosha vyombo.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Vitu ambavyo navyopenda kuhusu mtaa wangu ni hali safi ama hali ya hewa safi. Ni mtaa ambao ni mtaa msafi. Na pia napenda maduka makubwa ambayo ya kuku maduka ambayo. Yana kila kitu ambacho ni hitadi. Na pia napenda watu ambao wako hapa ni watu wenye heshima na ni watu ambao wana upendo.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kurudisha masaa nyuma. Ila yanajulikana kwamba masaa ni kama dhahabu. Na masaa yakienda, hayarudi. Hivyo basi ningepeta uwezo wa kurudisha masaa nyuma. Ni ngejirudisha mtoto mchanga. Ndiyo tena nianze tena kukua tena.

Unapenda chai ama kahawa, napenda vyote ili inategemea ni mda gani, wakati wa asubui napenda chai. Kwani chai kwa maziwa ni chakula ambacho kina faida nyingi sana katika mwili, ili wakati wa jioni napenda sana kahawa kwasababu inanipa nguvu na kunipa mihemko ambayo nahitaji wakati huo.

Sera gani ya kampuni unaiyona ni muhimu? Sera ambayo naiyona ni muhimu sana katika kampuni ni sera ile ambayo inasema ya kwamba kila mtu lazima ajue mambo ya first aid. Kwani kwa kazi kuna fitu vingi sana vinaeza fanyika mtu akapata kuumia ama kugongwa na kitu fulani, hivo basi kila mtu basi akakua katika hali anajua kwamba mambo ya first aid basi inakuwa rahisi sana kutatua shiida ndogondogo kama hizo.

Tabia gani ya watu inakuchukiza? Tabia ambayo inachukiza sana ni watu ambao wanatupa tupa takataka kila mahali. Napata mtu labda anakula ndizi ama machungwa. Anapomaliza haeki mahali ambapo inafaa basili anaeza kuitupa. Ni tukio ambalo linanichukiza sana kwa sababu watu wanaharibu mazingira kwa kufanya hivyo.

Juhisi gani ya matunda unayopenda? Juhisi ya matunda ambao nayopenda ni juhisi ya tunda lajulikana kama vile mango ama maembe. Juisi ya matunda ambayo unayopenda sana napokula juisi ile kwa sababu ina virutubishi vingi sana na inasaidia mwili kwa njia nyingi sana hivyo basi. Napenda sana juisi ya maembe.

Unalinda faraha yako vipi mtandaoni? Faraga yangu navyolinda mtandaoni basi ya kutoposti kila wakati na pia kutojali ambayo mambo ya watu na pia kulinganisha kwamba basi kila mtu ana mambo yake na pale mtandaoni basi kila mtu ana ile freedom of speech kwa hivo ni kutojali mambo ambayo watu wanayasema na mambo watu wanayafanya.

Unapokeaje maoni kutoka wengine? Mimi kwangu mtu anaponipa maoni basi napata kusikiza kwa makini sana. Kisha nitaangalia kama maoni yale yanayonifaa, ama nitatumiaje katika maisha yangu, ama nitatumiaje kesho. Na kama basi utanisaidia basi nitaeza kuyachukua ya kufaisha kazi. Ile kama hayatakuwa yananisaidia basi nitaeza tu kuyaacha.